Ndio, natumia teknolojia ya sauti. Teknolojia sauti ya kwanza ambayo mimi hutumia ni teknolojia Google Assistant. Hii hunisaidia kufanya ufichuzi wangu pale mitandaoni. Naipenda sana kwa sababu huwa inachukua muda mfupi na huwa inanisaidia kufanya uchunguzi wakati ambapo nafanya vitu vingine. Teknolojia zingine ambazo mimi hutumia ni kama vile siri na vingine vingi.

Ndio, napenda kutembea msituni. Mimi hupenda kutembea msituni mida ya mchana ambapo naweza ona vile ambavyo vipo pale msituni. Kama vile, miti ya kupendeza, ndege, wanyamapori na viumbe vingine vingi. Msituni ni pahali pazuri sana pa kupumzika, pahali pazuri sana pa kueza kupumzisha akili na pahali pazuri sana pa kubugia hewa iliyo safi.

Mimi husherehekea mafanikio ya timu kitu ya kwanza kukumbatiana na marafiki na kufurahi pamoja. Kitu cha pili, naweza nunua bia moja au mbili na kubugia huku nikiwa na furaha nyingi sana kwa sababu timu yangu imeshinda. Kitu cha tatu, mimi naweza toka niende ninunue jezi ya timu yangu ambayo imeshinda na niposti pale kwenye mitandao ya kijamii kwamba tumeshinda na niko na furaha nyingi sana.

Kuweka afya nzuri, mimi hufanya mazoezi. Mimi hufanya mazoezi mara tatu au nyingi kwa wiki. Mazoezi ambayo mimi hufanya ni kama kukimbia asubuhi, ni kama kufanya press ups na mazoezi mengineo. Pia, mimi huweka afya nzuri kwa kukula vyakula ambavyo vinastahili. Vyakula hivi ni vyakula ambavyo vimetoka shambani na ila si vyakula vile vya kutayarishwa kwa haraka kwenye vibanda pale barabarani. Vyakula kama hivi ni kama vile mboga za kienyeji kama kunde, terere na spinach. Pia nakula vyakula vya kitamaduni kama ugali, mokimo, githeri na vingine vingi sana.

Mimi utumia muda wangu wa bure kusoma na kuandika. Mimi husoma vitabu vya hadithi, kama vile Discworld, kama vile The Song of Ice and Fire na vitabu vinginevyo. Kama sisomi vitabu, mimi huandika kitabu changu ambacho nataka kichapishwe mwaka ujao. Na kama sisomi na kuandika, mimi huketi pale kwenye living room na tizama sinema na ya kufurahisha. Na weza tizama sinema yoyote, iwe ni sinema fupi inaitwa movie au sinema ndefu inayoitwa series.

Napendelea kitanda kizuri. Napendelea kitanda kizuri kwa sababu kitanda hiki husaidia mtu kuwa na usingizi ambao unafaa. Na ukipata usingizi mwanana, unaamuka kesho yake asubuhi ukiwa umepumzika na ukiwa na nguvu ya kuendelea kufanya kazi ambazo ziko mbele yako. Kitanda kigumu kwa upande mwingine hukupatia muda mgumu sana wa kupumzika na huwa kinaweza fanya uumwe na mgongo na sehemu zingine za mwili.

Napenda filamu ya ''action''. Filamu ya ''action'', mimi huipenda sana kwa sababu huwa ina hadithi ya kufutia sana. Filamu ya ''action'', sana sana ikiwa ni filamu ila ya ''action epic'' huwa ni filamu ambayo naeza tazama kwa masaa mengi sana. Mfano wa filamu ya ''action'' ambayo naipenda zaidi ni filamu unayoitwa ''Game of Thrones''.

Ndiyo, nimenunua tikiti za tukio nyingi sana. Tikiti ya tukio ambayo nilinunua juzi ilikuwa ya tukio ilioitwa Mary Mary ambayo ilikuwa huku Kenya. Tukio hili lilikuwa tukio ambayo lilileta wanamuziki na waigizaji wengine pamoja kutuburudisha. Mimi hununua tikiti za tukio nyingi sana kama sio za burudani pekee yake, kama vile mpira, kama vile cinema na zingine nyingi sana.

Kampuni ninayoaminia ya teknolojia ni kampuni ya Apple. Kampuni hii imetengeneza vitu vingi sana vyenye mvuto mkubwa. Kwa mfano, kuna simu za iPhone, kuna zile iPad, kuna kompyuta za Macbook na vitu vingine. Vitu ambavyo vimetengenezwa na Apple ni vitu vya hali ya juu na vitu ambavyo hukaa. Kampuni ingine isipokuwa Apple ni kampuni ya Samsung. Samsung imetengeneza vitu vya aina tofauti tofauti kutoka kwenye simu, kompyuta, friji na nyingine nyingi sana.

Mara nyingi, mimi hucheza na mtoto wangu wa mvulana. Sisi hucheza mchezo mingi sana, kama vile ''Hide and seek'', kama vile mpira na mchezo nyingine nyingi. Kama sichezi na mtoto wangu, mimi hucheza na marafiki zangu. Michezo ambayo sisi hucheza na marafiki, ni michezo ya ''FIFA''. Hapa, sisi hushindana na timu za mpira na kuona yule ambayo atafunga mabao nyingi.

Hali ya hewa leo ni hali ya kuvutia sana. Kuna jua na hakuna mawingu wala mvua. Leo joto ni joto nzuri kwa sababu si joto jingi sana. Baridi hakuna. Kwa hivyo leo, tunaweza kaa kama tumevaa tishati bila mafulana. Kwa sababu ya hali hii nzuri hivi ya hewa, mimi naweza kutoka nje, niote jua na nifanye shuguli zingine.

Ndio, nimeenda maonyesho ya sanaa mara mingi sana. Mara ya kwanza mimi kuhudhuria maonyesho ya sanaa nilikuwa kwenye shule ya chekechea. Nimeenda pia nikiwa kwenye shule ya upili na nikiwa pale campus. Maonyesho ya sanaa naipenda sana hata nikiwa mtu mzima kwa sababu ni ya kuburudisha na ya kufungua mawazo.

Nimefuga wanyama aina mbili. Mnyama wakuanza nimefuga ni mbwa huyo mwingine ni paka. Hawa ni wanyama ambao hunisaidia sana hapa nyumbani. Mbwa hunisaidia kufukuza wezi na kuzuia wizi. Paka naye hunisaidia kupigana na panya na kuhakikisha kwamba vitu vyangu vya thamani haviliwi na na na wanyama hawa. Kiumbe kingine ambacho naeza taka kuweka ni mbuzi kwa sababu mbuzi wakati wa sikukuu naeza kumchinja na nile nyama.

Napenda chai kuliko kahawa. Mimi napenda kunywa chai asubuhi sana sana kwa mandazi au kwa mkate. Naipenda chai kwa sababu chai ni tamu na huwa yashibisha. Mimi hunywa kahawa muda kwa muda sana sana wakati ule ambapo nina usingizi. Kahawa yu hunisaidia kufukuza usingizi na kufanya kazi yangu. Lakini mara mingi, mimi hubugia chai.

Kama ni dukani, mstari ukiwa mrefu hufanya nisikia kuchoka na hunifanya kusikia hamu ya kutoka na kuenda kutafuta duka ambalo halina mstari mrefu. Mstari maramingi, mimi husikia umenifanya kuwa mtu ambaye hana uvumilivu na kunifanya kusikia nikiwa nimechoka sana. Mimi hutaka kushugulikiwa kwenye maduka ama maeneo yoyote ambayo hana hayana mstari mrefu.

Ndiyo, napenda kucheza na pia napenda kutizama mchezo. Mchezo ambao mimi napenda kucheza ni mchezo wa kungfu na mchezo wa mpira wa kandanda. Pia napenda kutizama mchezo aina ya MMA na mchezo ya soka. Mchezo hii ambayo inamvutio mkubwa inapendwa na watu wengi sana kama marafiki zangu, familia na watu wengine.

Mimi huenda mahali paibada maramoja kwa wiki, hiyo ni jumapili. Mahali ambapo mimi huenda paibada ni kanise ya kikatoliki. Napenda kuhudhuria ibada maramoja kwa wiki kwa sababu naamini kuwa mungu ni kiumbe chamaana sana katika maisha yangu. Kama si maramoja hiyo jumapili mimi hudhuria katikati ya wiki kila ninapo pata muda wa kuenda kuhudhuria ibada.

Mfereji wa TV ambao mimi hufuata kwa sana ni mfereji ambao huletwa pale Disney Channel. Mimi hufuatilia mfereji huu sana kwa sababu nina mtoto mdogo ambaye hutizama vipindi ambavyo vinaletwa pale. Kama si Disney Channel, mimi hufuatilia Discovery na pale Discovery mimi hujiangalilia cinema ambazo zinaelezea matukio tofauti tofauti yanayoendelea humu nchini na dunia nzima kwa ujumla.

Mimi hupenda kulala mapema. Napenda kulala mapema kwa sababu najua nikilala mapema, nitaweza kuamka mapema. Pia nikilala mapema, nitapata muda mrefu sana wakupumzika, sana sana nikiwa niko mchovu. Kulala mapema ni kitu ambacho nilijifunza, kutoka pale chuoni. Walimu walisisitiza kwamba, yuli anayelala mapema, ataamka mapema, na atafanya kazi yake vyema.

Kazi zangu, mimi huzipanga kila siku wa subui kabla siku ianzie. Nikirauka, mimi huandika chini kwenye kitabu changu cha memo zile kazi ambazo napanga kufanya. Naanzia na ile kazi ambayo inahitajika kwa haraka, kisha naenda kwenye kazi ambazo hazina haraka sana. Nikifanya vile, mimi huakikisha kwamba kazi zangu zote zimeshughulikiwa na hakuna ule muajiri ambaye atakuja kupiga kelele kwamba kazi yake imechelewa.

Ndio, mimi hugawanya taka kulingana na aina ya taka. Kwa mfano, mimi hugawanya taka, taka ya kwanza ikiwa ni ile taka ambayo inatokana na matumizi na malezi ya mtoto wangu mchanga. Taka ya pili ni ile ambayo inatoka jikoni kama mabaki ya chakula. Taka nyingine ni taka ya plastiki kama vile chupa. Kwa kugawanya taka, mimi husaidia wale ambayo wanakuja kukusanya taka kujua taka ni ya aina gani na kule watakapoipeleka.

Wazo zuri ambalo niko nalo ya siku ya leo ni kupa kila mtu motisha. Nataka kuambia kila mtu kuwa. Japo maisha yawe magumu wanafaa kuwa na mawazo mema na wanafaa kujua kuwa kesho inaweza kuwa kesho nzuri. Yule mtu ambaya anahisi kwamba anataka kukata matumaini anafaa kujua kuwa kulivyo kucha leo sivyo kutakavokuwa kesho.

Mimi hufanya mazoezi yangu wakati wa jioni. Mimi hufanya mazoezi wakati huu kwa sababu ni wakati ambao na mimi hua nimemaliza kufanya kazi zangu. Kuna muda ambao nitafanya mazoeizi yangu asubuhi lakini ni muda mchache sana. Kwa sababu asubuhi mimi hua sifanya mazoezi sana sana kwa sababu nina kazi za kufanya, kwa sababu pia kuna kuwa na baridi na sababu nyinginezo.

Mji wangu wa kuzaliwa unaituwa mji wa Eldoret. Mji ule ulikuwa na mji wenye watu wa aina tofauti tofauti na makabila tofauti. Mji ule nilikuwa na upenda sana kwa sababu ulikuwa na ujirani mwema na kila mtu alikuwa ameshikana. Ungekua na shida kwenye mji ule ulikuwa na hakika kwamba majirani wako watashikana na waje wa kusaidie. Mji huo kwa sasa ni mji ambao na kusudia kuishi pia na kulelea watoto wangu huko.

Timu ya mbali mimi hufanya kazi nayo kupitia mitandao ya kijami. Mitandao ambayo sisi hutumia ni Zoom na Google Meet. Mitandao hii huturuhusu sisi kufanya mikutano, sisi kufanya kazi zetu kwa pamoja na kuhakikisha kwamba kile ambacho tunafanya kinasonga ipasavyo.

Ndiyo, nimewahi kufanya yoga. Mara ya kwanza mimi kufunzwa yoga nilikuwa pale chuo kikuu. Mweaimu wangu alinifunza yoga kama njia dhabiti sana ya kuwa mtu mwenye afya nzuri, kimwili na kiakili. Yoga kwa sasa nikiwa mtu mzima mimi hufanya yoga mara moja au mara mbili kwa wiki. Yoga ni namna nzuri sana na mimi huambia watu wengi wa ijaribu kama wanataka afya njema na kuishi maisha marefu.

Tunda langu la kupendeza ni tunda la embe. Mimi napenda tunda la embe sana kwa sababu tunda hili lina madini ambayo na hitajika mwilini na lina utamu mwingi sana. Tunda hili naeza kulila likiwa tunda ama kuliweka pale kwenye blender na kutengeneza juisi. Juisi ya tunda la embe pia huwa juisi enye ni tamu sana.

Mimi hupenda kuandika kwa kompyuta. Mara ya mwisho niliandika kwa mkono nilikua kwenye shule ya upili. Kutoka nitoke chuo shule ya upili, nimekua nikitumia kompyuta kwa mambo ya maandishi. Napenda kompyuta kwa sababu inarahisisha uandishaji na haihitaji kalamu. Nikishika kompyuta kuandika na weza andika vitu vingi sana kwa muda mchache.

Hua nachaji kifaa changu mara mbili kwa siku. Kifaa hichi cha simu, kina batari nzuri sana. Kwa hivyo sihitaji kukichaji mara mbili. Mimi hufurahia sana kwa sababu kuchaji kitu mara nyingi sana sana ukiwa barabarani. Hua ni shida nyingi sana. Kwa sasa ni kiichaji wa subuhi, nitaichaji tena sasita mchana, kisha niichaji usiku.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji ya moto. Nilikotoka, kuna baridi nyingi sana. Kwa hivyo, maji ya moto huwa mazuri sana ya kuoga nayo. Maji ya moto ambayo mimi huoga nayo, huchemshwa na stima, kutumia shower. Kukiwa hakuna stima, mimi huchemsha maji yangu, kutumia gesi. Lakini maji ya moto ni lazima nioge nayo, haswa wakati wa jioni.